Ndiyo huwa napenda sana kupanda milima kwa sababu kupanda milima ni nijia moja pia ya kufanya mazowezi lakini pia ni njia ya kufanya utalii ni ninjia pia ya kupunguza msungo wa mawazo kwa sababu unakuwa umetoka mazingira tofauti na ya kazini Pia lakini pia naweza kusaidia kuongeza kipato cha nchi yangu kutokana na kupanda mlima au hata nchi nyingine ambayo nitakua nimenda Lakini pia kuweza kufanana na watu wengine Kwa sababu si mdo panamulia manake nitakutana na watu mbali mbali.